Ningetaka kuenda pale fort Jesus na kwenye Gedi Ruins, Mombasa. Juu mahali hapo pana historia mingi sana ambapo jinsi Mombasa ilieza kufumiwa na tamaduni za watu wakimombasa pia na jinsi pia wapochogisi walipokuja Mombasa. So ni mahali ambapo ningetaka kutembelea na niweze kusoma.

Napenda ugali na nyama choma na kachumbari. Kachumbari yenyewe ikuwe na kapilipili. Chakula hicho ni kitamu kweli. Ugali na ukue ugali wa wimbi. Ama ule ugali ambao ni wa number two. Si ugali wa number one. Ugali wa number two, nyama choma na kachumbari na ka pilipili. Ah, tamu zaidi.

Jioni inapofika, napenda kutulia na naoga, natulia na chukua na ingia pale kwenye YouTube, natazama dokumentari kadhaa, tunaandaa mlo, tunakula pa moja, alafu kisha badaaye na jipripea, na chukua laptop yangu, naanza kutafta kazi, na inapofika masaa ya saa nane saa tisa hivi na ingia kwa kitanda na lala, na nangonja hii siku ingine ianze. Huu ndo mtindo wangu wa kila siku.